Mimi ni mtu ninayependa jamii yangu sana na jamii yangu ninaisaidia kwa njia nyingi. Kwanza watoto wangu nimewapeleka shuleni nawabaiya mavazi mazuri nahakikisha kwamba wamekula chakula kizuri ili pia wasigonjeke. Kwa hivo ninaithamini sana familia yangu na ninataka familia yangu iwe na vitu bora kwani nimewanunulia hata gari la kutembelea.

Kwanza, ninapojiandaa kwa mkutano, mimi huandika chini ama kunakili chini zile pointi ambazo nitaenda kuzungumzia. Ili nikifika kwenye mkutano, nisiweze kuhangaika ama kujichanganya na mambo mengine ambayo sikuwa nimepanga kuyazungumza. Kwa hivyo mimi hunakili chini, pointi nitakazo ongelea na kisha najipanga kwa kuvaa vizuri ilikuenda kwenye mkutano huo.

Mimi husheherekea siku yangu ya kuzaliwa na familia. Siku yangu ya kuzaliwa iko katika mwezi wa disemba tarehe 23. Na wakati nasherehekea siku hii, mimi huita familia yetu yote, dada zangu na hata wazazi wangu. Kwani ni siku ya kukumbuka siku ambayo nilikuja kwenye hii dunia. Kwa hivyo, lazima nisherehekee na watu.

Mimi hutumia kompyuta wakati naeka rekodi za kazi yangu. Wale ambao nimeajiri kazi, mimi huweka rekodi yao na majina yao na vitambulisho vyao kwenye kompyuta yangu. Kwa hivyo wakati wowote ambapo nahitaji kujua kama nimeweza kuwalipa na ambaye sijamlipa, mimi huingia tu kwenye kompyuta yangu na nitazama majina yao na naeza kujua ujumbe huo.

Ningependa sana kumshauri mtu anayeanza kazi. Ushauri ambao ningempa kwa huyo mtu ni kwamba atazame iyo kazi yake atakuwa anaifanyia wapi. Na je, atakuwa anatoa bidhaa zake za kuuza ama za kufanyia kazi wapi. Pia, anafaa ajue watu ambao watakuja kuinunua kutoka katika biashara yake watakuwa ni ylakina nani. Ili kuzuhia hasara nyingi.

Mimi hutazama sana na kuenda na mda wakati ninafanya kazi yangu. Wakati mwingi, mimi hupanga mipango yangu asubuhi kabisa, kabla ya kuanza kazi zangu. Hivo, ninajua nitakuwa nafanya nini, mda gani, na ntakuwa na tumia mda upi kuifanya kazi hiyo. Hivo, unazuia na napata ya kwamba siharibu mda mwingi kufanya mambo ambayo hayastahili.

Jua ni mzuri sana katika afya ya mwanadamu, lakini wakati mwingine, jua hili hukuwa kali sana. Ila mimi, wakati jua hili ni kali, mimi kuna njia ambazo hutumia kujikinga. Njia moja ya kujikinga, mimi huogelea kwenye maji baridi, ama wakati mwingine ambapo nipo safarini ama natembea, mimi huvalia kofia ili jua lisinipige sana.

Ningependa sana kutembelea mlima Everest. Kwani mlima huo, ndio nasikia ni mkubwa sana dunia yote. Ningeenda katika mlima huo, ningefurahi sana. Kwani mimi pia, ningehesabiwa miongoni mwa watu ambao wametembelea mlima huo. Na nasikia kama mlima huo, ni mrefu sana. Ni mlima wa kilomita elfu tano. Kwa hivyo ni mlima mkubwa duniani.

Mchezo wa olimpiki ambao ninaupenda sana ni mchezo wa kandanda. Mchezo huu ninapenda kuhushiriki mie mimi pia kibinafsi wakati ambao nikona muda. Ninapenda pia kutazama ligi kuu za uingereza. Na mchezaji wangu mkuu mbao ninampenda ni Cristiano Ronaldo. Kwani Cristiano Ronaldo anacheza kwa ustadi sana na pia ana anapenda sana kucheza mchezo huu.

Mimi, ninapenda chakula cha haraka sana. Kwani chakula hichi, kinaweza kuokoa muda wakati ambapo mtu uko na haraka ama unahitaji kufika mahali padharura. Kwa hivyo, kama unafika mahali padharura, unahitaji chakula ambacho ni cha haraka. Na chakula hichi ni chakula ambacho unaweza kula kwa muda mfupi sana na ukawa umemaliza na ukashiba ili ukaondoke uende shughuli zingine.

Mimi nimewahi kushiriki mashindano ya kukimbia. Mashindano haya nilishiriki wakati ambapo nilikuwa chuo kikuu. Kwani huku tulikuwa na klabu mingi ya ambazo niza kukimbia. Nilikimbia mpaka nikafika taifa la Uganda ambapo nilishindwa. Lakini nilifurahi sana kushiriki katika mashindano haya. Kwani nilipata pesa kidogo ambazo zili nisaidia.

Asubui ya leo niliamuka mapema sana. Niliamuka saa kumi. Na wakati niliamuka kitu cha kwanza ambacho nilifanya, nilinawa uso na nikamushukuru mungu wa kunifikisha asubui ya leo. Na baada ya hiyo, niliweza kutengeneza kiamsha kinywa ambapo nilipika chai ya maziwa, nikala na mkate. Na wakati nilienda kazini, nilienda na amani sana na nilihisi kama mwenye furaha.

Mimi ninapenda teknolojia sana na ningependa kujaribu teknolojia mpya. Mwanzo, maisha yanavyosonga na siku zinavyosonga, ndivyo teknolojia inavyo badilika. Kama sasa, Mimi ningependa kujaribu teknolojia mpya. Kwani teknolojia mpya, imetuletea mpaka TV ambazo zinaongea. Televisheni ambazo unaeza ukaziongelesha na zikasikia ambacho unataka. Kwa hivyo, Mimi ningependa kujaribu teknolojia mpya.

Mimi ninapenda mchezo wa kukimbia sana, kwani mchezo huu ndiyo ninaoufurahia wakati ambapo ninaoufanya. Wakati mwingine asubuhi nikiamka, mimi hupenda kukimbia. Kwa sababu, kukimbia ni njia mojawapo ya kuweza kunyoosha misuli ya mwili, misuli ya migu, na hivyo unazuia maradhi mengi kuingia mwilini mwako. Kwa hivyo, mimi ninaupenda sana mchezo wa kukimbia, kwani unanipa afya nzuri na pia mwili wangu unakuwa ni wenye ni mwenye afya.

Mimi napata habari nyingi kupitia kwenye televisheni. Kwani televisheni katika habari za saa moja, hapo ndipo mimi hupata habari nyingi ya mambo yanaoendelea katika taifa na pia katika sehemu ninayoishi na mataifa yote kwa jumla. Kwa hivyo mimi hupenda kutazama habari za saa moja sana katika runinga ya Citizen ili kujua ni mambo yepi ambayo yanaendelea katika taifa ambalo ninaishi na pia katika mataifa ya nje.

Mimi inatumia mfumo wa usalama wa vidole. Kwani mtu unaposafiri kuenda nchi nyingine, lazima utumia usalama wa vidole. Kwani vidole nivyo utumika pale na inaleta mambo yote kukuhusu. Kwa hivyo ni vizuri mtu kutumia usalama wa vidole. Kwani mtu hawezi aka akapata ujumbe wako ama kupata mambo yako ya siri kama hajaeka vidole vyako. Kwa hivyo mimi napenda kutumia mfumo huu.

Mimi sipendi kujiuzisha katika mgogoro ya watu. Ila wakati ambapo imebidi nijiuzishe, mimi hujiuzisha ili kutatua mgogoro hiyo. Ila migogoro hiyo inaweza ikaleta, inaweza kuchangia watu kuweza kuumia. Kwa hivyo wakati mwingi ambao mimi ninaona kuna mgogoro, mimi upenda kuingia na kutatua mgogoro huo. Ila sipendi kupendelea sehemu moja ya mgogoro. Mimi huwakikisha nimetatua mgogoro huo.

Wasilisho ni jambo la maana sana katika maisha la mtu. Lazima mtu ajue nijizi gani anaweza kuwasilisha mambo mengi ambaya anafanya. Wakati mwingi, mimi hujifunza ni njia gani anaweza kujiwasilisha mbele ya watu ama katika jamii ama katika ukumbi la watu. Kwa hivyo ni vizuri, mimi hujipanga sana na pointi ambazo nitakaza ongea wakati nataka kujiwasilisha.

Mimi ninatumia mfumo wa uwasiliano wa video na ninapenda sana kutumia video. Kwanza wakati ambapo na mtu nawasiliana na mtu ambaye ako mbali ama mtu ambaye ako nje ya taifa. Ama wakati ambapo mimi ninataka kuona ni kazi gani inayoendelea wakati ambapo mimi siko karibu. Mimi hutumia video. Kwani video ni mzuri sana na mtu hawezi kukudanganya kupitia video.

Mazingina ya kazi huwa mazuri wakati ambapo kuna amani na uwelewano mzuri katikati ama miongoni ya watu ambao wanafanya kazi pamoja. Kwani, watu wasipo kuwa na amani na wanafanya kazi pamoja, kazi haiwezi kuendelea. Hivo, ni vizuri watu kuwa na amani na kuelewana ambapo wanafanya kazi mazuri. Kwani, mahausiano hayo hufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri na mazingira ambayo ni matulivu.

Mimi ninasaidia jamii yangu sana. Jamii hii ninaisaidia kwani, mimi hupeana mawaidha kwa vijana wadogo. Sana sana vijana ambayo wanatumia madawa ya kulevya na vitu vingine ambavyo haviwezi wasaidia maishani. Wakati mwingine wakati ambapo niko bure, mimi huwaita vijana hawa na kuwapa mawaidha. Hivo kurudisha mkono katika jamii.

Mimi ninapenda kuitumia simu yangu, kwani simu yangu ndiyo ofisi yangu. Na wakati mwingine, wakati ambapo nipo mbali na kazi yangu, lazima niwasiliane na ambao nimecha kazini ili nijue kazi inaendelea vipi. Hivo ndiyo maana mimi napenda kuitumia simu yangu. Kwani bila simu, siwezi nikawasiliana na wateja wangu na nijue ni kitu gani ambacho kinaendelea kazini wakati ambapo mimi sipo.

Mimi nina makini sana ninapo hifadhi data zangu. Mara nyingi, mimi huhifadhi data zangu kwenye Google Drive. Kwani hapo, hata simu yangu ikipotea, bado ninaweza kuingia na nikapata data zangu huko. Kwa sababu, nimeaka nenosiri langu. Kwa hivyo wakati mwingi ata nikipoteza simu, ninaweza bado kupata data zangu, bado kama ziko salamu salimini.

Mimi ningependa sana ni kuwe na uwezo wa kupepea. Tangia nikiwa mtoto, nimetamani sana kuwa na uwezo wa kupepea. Kwani nikiwa na uwezo wa kupepea, ningeenda sehemu yoyote ile ambayo ningetaka kuenda. Ningeenda hata katikati ya bahari, nikaitazame jinsi bahari ilivyo. Kwani, sija naeza kutembea kila mahali. Pia ningependa nikipepea, niende katika ila sehemu nyingi nyingi ambazo sijawahi kutembea. Ningeenda kikao mwa mnyama pori, nitazame kila mnyama ambaye ninampenda.

Mimi upenda kununua vitu mara moja kwa wiki. Bidhaa zote ambazo mimi hutumia hununua siku ya jumapili, siku ambayo nanapumzika. Na wakati mwingine, mimi huenda hizi duka kubwa ambazo zipo mjini. Na hapo mimi ununua kila kitu ambacho nitatumia kwa juma mzima. Kwani, mimi upenda sana kazi yangu na wakati mwingine mimi utokea kazi ni kama nimechelewa. Kwa hivyo siwezi nikanunua vitu kila siku. Mimi ununua vitu hivi katika maduka hayo mara moja kwa wiki.

Kuna wakati ambao unafika ambapo mimi hukuwa na wasiwasi. Ila ninapokuwa na wasiwasi, mimi hukunywa maji baridi ambayo yametoka kwenye friji. Kwani maji haya hupunguza joto mwili ambalo niko nalo kwenye mwili ama hasira nyingi kwenye mwili. Na hivyo unapata kwamba wasiwasi niliyokuwa nayo imeisha. Mimi hupenda sana maji ya baridi. Kwani maji ya baridi ni dawa ya mambo mengi ambayo watu hawajui. Sana sana wasiwasi. Maji baridi na kuoga kupitia maji baridi huondoa wasiwasi kwenye mwili.

Mimi ninapenda sanaa sana na kuna wakati ambapo niliwahi enda maonyesho ya sanaa. Nilifurahia sana jinsi watu walivyo na talanta ya sanaa. Watu wamechora vitu vingi ambavyo sijawahi kuona. Niliyapenda sana maonyesho hayo. Kwani ata mimi niliwasilisha sanaa yangu ambayo nilikuwa nimechora. Watu kutoka mataifa mingi walikuja katika maonyesho hayo. Na nilipenda sana sanaa zao. Mimi ni kiwepo miongoni mwao.

Mwezi wa mwaka ambao mimi naupenda sana ni mwezi wa Disemba. Kwani mwezi huu ndiyo ninao kumbuka tarehe na siku ambayo mimi nilizaliwa. Pia mwezi huu ndiyo tunasherehekea sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na pia mwezi huu ndio tunasherehekea sherehe ya kuvuka mwaka tunapoingia mwaka mwingine mpya. Kwa hivyo mwezi huu wa Disemba mimi ninaupenda sana kwani kuna sherehe nyingi sana ambazo mimi uzisherehekea katika mwezi huu.

Chakula cha jadi ya ambacho nakipenda ni maharagwe ambayo yalikuwa yamechanganywa na unga wa ugali. Kisha yakabondabondwa. Chakula hichi nilikipenda sana kwani nyanya yangu alipenda kunitengenezea nilipo kwa mtoto mdogo. Nilipokua natoka kucheza nyanya yangu alinipikia chakula hiki nanilikipenda sana. Ila sasa hivi sijapata mtu ambaye anajua kukipika chakula hicho design hiyo. Kwa hivyo chakula hicho nakipenda sana.

Mimi ningependa sana kumpa mtu mwingine ushauri huu. Afanye mambo ambayo moyo wake unataka kuyafanya. Kwani ukiwasikiza watu, wataishi kukukatisha tamaa na hautaendelea kimaisha. Kwa hivyo ni ngependa kuambia mtu yoyote yule, afanye kazi ambayo moyo wake unaotaka ili aweze kujiendelesha kimaisha. Kwani watu wengi, watakukatisha tamaa na hautasonga kimaisha jinsi unavyokuwa unataka. Kwa hivyo ni vizuri mtu kufanya mambu ambayo mwoyewake unataka.

Ndiyo, mimi hununua vitu vingi kupitia simu. Kama vile televisheni, pikipiki na vitu vinginevyo. Na ninaponunua mambo haya kupitia simu, mimi hutumia apu inayoitwa alibaba.com. Kwani apu hiyo, unaweza ukanunua bidhaa vya maana na bidhaa vizuri kwa bei nafuu. Ila ukinunua kutoka kwa wachuuzi wa kawaida, wanaeza wakakuuzia bidhaa hizo kwa bei kali sana. Hivo mimi upenda sana kununua bidhaa hivi kupitia kwenye simu. Kwani kwenye simu, bidhaa hizi huwa hazikui ghali.

Kabla sijaanza kazi yoyote, mimi hupanga kazi ambazo nitakuwa nafanya katika siku. Kwa hivo, mimi hujua ni kazi gani nitafanya na kwa wakati gani. Kwa hivo, mimi hupata kwamba siharibu muda mwingi katika kazi moja. Kwani, ninamipangilio tofauti tofauti ya kazi ambazo nitazifanya kabla siku iishe. Kwa hivo, utapata kwamba sipotezi muda mwingi katika kazi moja. Kwani, ninajua yakwamba kuna kazi nyingine ambayo ninafaa kuikamilisha.

Mimi hupenda kujifunza mambo mpya kupitia sehemu inayoitwa YouTube. Mimi wakati ambapo nataka kujua kitu kipya ambacho kinendelea, mimi huingia katika YouTube na naweza kutafuta na naweza kujua chochote kile ambacho nataka kufanya. Wakati mwingine pia ambapo gari imenishinda kutengeneza, mimi huingia mtando wa YouTube na naangalia vile gari utengenezwa na mwishowe mimi hujua jinsi gani gari inavyo tengenezwa.

Chakula ambacho mimi hukula mara nyingi sana mchana ni chapati na maharagwe. Kwani, hicho ndicho chakula ambacho sina muda wa kutengeneza kule nyumbani. Ila chakula vingine vyote, mimi hutengeneza pale nyumbani. Ila chapati na maharagwe, wakati wangu wa mapumziko ama wakati wa kula chakula cha mchana, mimi hupenda sana kula chakula cha chapati na maharagwe. Napenda sana chapati na maharagwe, kwani chapati na maharagwe huniongeza nguvu kwenye mwili.

Wakati mwingi, kazi yangu haina likizo. Kwani kazi yangu, mimi ndiye ambaye nimejiajiri. Kwa hivyo wakati mwingi, mimi siendi likizo. Mimi hujipea likizo ya siku mbili ama tatu wakati tunasharekia msimu wa disemba na kusherekea kuzaliwa kwa yesu. Hivyo wakati mwingi, mimi hukuwa kazini. Huwa siendi likizo. Ila wala ambao mimi huandika kazi, wakati mwingine mimi huwapea mda mfupi wa kuenda likizo. Ila mimi kibinafsi, uwa siyendi likizo.

Wakati ambapo mimi hukua na familia yangu, mimi hupendelea sana kupeleka familia yangu kujivinjari. Kwani hakuna watu ambao mimi nawapenda kama familia yangu. Muda mwingi ambao mimi niko nje kama jumapili, mimi huwapeleka familia yangu kuogelea na kutembea hata kuona wanyamapori. Kwani familia yangu ndiyo ambayo naithamini sana. Na mimi ninapenda familia yangu mke wangu na watoto wangu. Hivo muda wangu mwingi na familia, mimi huwapeleka mke wangu na familia kujivinjari.

Hekima ambao nimejifunza maishani ni kwamba heri mtu kunyamaza wakati wowote ule. Kwani kuongea mambo mingi wakati mbao hayastaili ya naweza kukuletea shida mingi. Wakati mwingi ambapo watu huongea mimi nimejifunza sana kunyamaza na sijapenda sana kuingilia mambo ya watu. Na hivyo nimeji athari sana kutoka na shida nyingi na vitina vingi vya watu. Kwani nivizuri sana mtu kuishi na amani na watu wengine.

Mimi ninapenda sana kusimamia. Kwani hata kazi ninayoifanya, mimi ninajisimamia. Na pia watu ambao nimewaandika katika kazi yangu, mimi ndiye ambaye nawasimamia. Kwa hivyo muda mwingi wa kazi yangu, mimi nimependa kujisimamia. Sijapenda kusimamiwa na mtu. Kwani katika kazi yangu, mimi ndio hufanya maamuzi yote yanayohusiana na biashara yangu. Hivo nimependa sana kujisimamia kuliko mtu kunisimamia katika biashara zangu.

Mimi usharekea mwaka mpya pamoja na familia yangu. Mara nyingi nisipo kwa karibu na familia yangu, huwa si hisi kama nasherekea mwaka mpya. Ila wakati navuka mwaka na familia yangu, mimi huwa nafuraa sana na mwaka huo tunao vuka hukua mzuri sana kwangu. Na wakati huu, mimi upeleka familia yangu kujivinjari, katika hoteli kubwa na pia kwa kuwanunulia chakula kizuri kizuri. Hivo mimi ufuraia sana siku hii napo kuwa na familia yangu.

Ndio, mimi ninapenda kuimba sana. Kwani nyimbo, hunichangamsha sana wakati ambapo mimi nikona mawazo. Wakati mwingi, mimi hupenda kuimba nyimbo za bongo, kama vile za diamond na harmonize. Kwani nyimbo hizi, huwa na maana sana na pia huwa zinachangamsha mwili. Wakati ambapo nikona msongamano wa mawazo, nyimbo hizi hunichangamsha sana na pia kunionyesha kwamba maisha hajafika mwisho. Kwa hivyo mimi napenda kuimba sana. Nina sauti nzuri sana ya kuimba.

Kwa miaka mitano ijayo, nina malengo makubwa sana na kazi yangu. Na miaka mitano ijayo, nataka niwe nimeajiri watu 25 ambao watakuwa wananifanyia kazi. Kwa sababu, katika kuajiri huko, nitaweza kuwa nimetengeneza ajira mingi kwa watu wengi, na pia nita kuwa nimesaidia familia nyingi kukithi maitaji yao ya kila siku. Kwa hivyo, mimi katika miaka ijayo, nina malengo ya kupanua kazi yangu, ili niweza kutengeneza ajira zingine nyingi.

Kazi ambayo mimi naidhamini sana ni kazi ya mikono yangu. Kwani Mungu aliibariki mikono yangu sana. Na ninapotengeneza gari, hiyo ndio kazi ya mikono yangu. Na hakuna kazi ingine ambayo naidhamini zaidi kuliko kazi ambayo inanipa kipato na pia inaweza kunisaidia kulisha familia yangu. Kwa hivyo naidhamini sana kazi hivyo. Kwani kupitia hii, nimeweza kujenga nyumba, kuhalipia watoto wangu karo na pia kupeleka watoto wangu na familia yangu yote kujienjoy. Kwa hivyo naidhamini sana kazi yangu hii.

Mimi napendelea suruwali sana, kwani mimi ni mwanaume, siwezi nikavaa sketi. Mwanaume kuvaa sketi inaonyesha kutokua na nidhamu. Na wakati mwingine, uwezi ukatembea kwa watu kama we ni mwanaume na umevaa sketi. Hivyo wakati mwingi, mimi uvaa suruwali. Kwani mimi ni mwanaume na yeshimika na familia yangu pamoja na jamii. Kwa hivyo lazima nivae suruwali ili kuonyesha heshima nayobkuwa nayo katika jamii.

Mimi ni mtu ninaedhamini sana maoni ya watu wengine katika kazi zangu. Na kwa hivyo muda mwingi, mimi udhamini sana maoni ya kila mtu. Na wakati mwingnei ambapo nahitaji usaidizi, mimi uomba maoni na mawaidha kutoka kwa rafiki zangu. Kwani wao pia hunisaidia. Na pia mimi udhamini maoni yao wakati nahitaji maoni yao. Na wakati nina shida kwa wingi, mimi huhitaji maoni yao.

Wakati mwingi ambapo tuko na tatizo kazini, sisi hujadiliana na marafiki zangu na wale ambao nimeweza kuajiri na tunaweza kutatua tatizo hilo. Wakati mwingi, tatizo hilo huwa linahusiana na magari. Kwa sababu sisi, kazi yetu inahusiana na magari. Wakati mwingi, sisi huketi chini na kujadiliana, kisha baada ya muda mchache, suluhisho huwa limepatikana na tatizo hilo. Na hivyo, kuweza kuokoa muda na kuendelea na kazi zingine.

Kila siku kabla ya mimi kuondoka asubuhi ama kabla ya kuingia kazini, mimi huwa nimepanga kazi ambayo itafanyika. Na kwa hivyo wakati mwingi, siwezi nikaharibu muda mwingi kufanya kazi moja. Kwa hivyo wakati mwingine, mimi huwa najua ni kazi gani nitakuwa nafanya kwa muda vipi, kwa muda upi, na kwa hivyo siwezi kuharibu muda mwingi kufanya kazi moja. Na hivo napata kwamba nimeokoa muda na napata muda wa kufanya kazi zingine na ndipo siku inaisha.